Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Ah, mimi namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati aliyekuwa anaitwa mwalimu jen. Mwalimu jen alikuwa mcheshi, mwadilifu, na aliyefunza kwa kutupenda sote, mwalimu jen pia hakupenda ujinga mwanzo, alitutwanga wakati ambao tuliufeli mtihani, mwalimu jen pia alikuwa mcheshi sana. Muzika.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi, naupenda mwezi wa nane, mwezi wa nane ni mwezi ambao niliozaliwa. Kwa hivyo nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa mwezini huo. Naam, napenda mwezi wa nane kwa vile una vitu mingi sana za kufanya mwezi wa nane. Waweza pata kwamba ninaenda. Ninaenda matembezi kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Ama ninatengeneza kasherehe kutengeneza kusherehekea siku hiyo. Kwa hivyo naupenda mwezi huo sana.

Bila shaka napenda kuenda pwani kwa vile pwani kuna mapumsiko na utulivu, utulivu unaletwa na upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na mathari ambayo mandhari ambayo hutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia pwani kuna fukwe na mandhari nzuri ya michanga miyeupe, maji ya blu na machweyo ya jua huvutia sana kupiga picha na kufrahia mazingira. Pwani pia kuna hali ya hewa na joto. Hali ya hewa na joto yawezesha mtu kuogelea baharini na kupumzika. Kuna michezo mingi ya burudani pia huko pwani. Kama vile kuogelea, kwendesha boti na bichi ulibo ambayo kufanya watu wafuraie. Pwani pia kuna chakula kitamu cha bahari kama vile samaki. Kambaa na kambaa utamaduni na historia maeneo ya pwani kama vile mombasa na lamu ni ya kihistoria na pia kuna mahali pa likizo na mapenzi.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Nafanya mazoezi ya mwili. Mara kadhaa kwa vile naeza fanya mazoezi ya kutembea asubuhi kwa siku tano kwa wiki. Naeza fanya mazoezi mazito kama vile kukimbia kuruka kamba na michezo ya ushindani kwa dakika therathini kwa siku tatu kwa wiki. Nafanya pia mazoezi ya nguvu au misuli mara mbili kwa wiki. Kunyorosha mwili ama stretching kila siku baada ya mazoezi ili kuzuia maumivu na majeraha. Umuhimu wa kufanya haya mazoezi ni kwa vile yafanya uzoee, yafanye mazoezi kulingana na umri na afya na kupumzisha pia ni muhimu.

Napenda mambo mingi sana kuhusu shirika langu ya kwanza ni kuwa kwa vile watu hushirikiana kama timu, kwa vile watu wanasaidiana, wanaheshimiana na kufanya kazi kwa pamoja kufikia malengo. Kuna uwazi na haki kwa vile maamuzi hufanywa kwa uwazi na kila mtu anapewa nafasi ya kusikilizwa. Kuna fursa za kujifunza na kukuza uwezo kwa vile shirika linatoa nafasi ya kupata ujuzi mpya na kujiendeleza kitaaluma. Kuna kujali jamii kwa vile shirika linashirika katika shughuli ya kusaidia jamii na kuleta mabadiliko chanya. Kuna mazingira mazuri ya kazi, kuna nidhamu, usalama na motisha kwa wafanyikazi.

Nahifadhi pesa kwa njia rahisi na vitendo kama vile kueka bajeti nachora bajeti ya mapato na matumizi ili nijue, pesa inaenda wapi, ya pili ni kujitenga na matumizi yasiyo ya lazima, kuna matumizi yasiyo ya lazima, kama vile kununua, manguo au matumizi yasiyo ya lazima, yanafanya mtu atumie pesa mingi. Namba tatu ni kueka akiba mara kwa mara, ninatenga kiasi flani kila mwezi kabla ya kutumia pesa nyingine. Ni nini kutumia akaunti au kikundi cha akiba kama vile benki, sacco au chama, cha kueka na kukopa. Ya tatu ni kueka malengo ya akiba, mfano, karo, biashara au dharura. Ni nini kuepuka madini yasiyo ya lazima, madini kwa vile hupunguza uwezo wa kuokoa.

Bila shaka nimewahi kufuga mnyama, mnyama ambayo niliyofunga ni ng'ombe. Nilifunga ng'ombe kwa vile ng'ombe ana manufaa mingi sana. Kwanza ng'ombe ni chanzo cha chakula kwa vile alikuwa anatoa maziwa ambayo tulitumia kuipikia chai. Pia ng'ombe alitoa mbolea ambayo niliitumia kwa kilimo kwa vile pia mimi ni mkulima. Ng'ombe pia alihifadhi utajiri kwa vile kwa utamaduni wetu. Kuwa na ng'ombe wengi inaonyesha kuwa wewe ni tajiri.

Mimi sipendi kuvaa kofia sana, ila wakati wa baridi napenda kuvaa kofia kwa vile kofia inakulinda dhidi ya baridi kali. Kofia pia inaongeza mtindo, inafanya mwonekano wako uwe nadhifu. Ni rahisi kwa vile wakati hauna wakati wa kushinda ukisumbua nywele. Kofia inasaidia kuficha hali mbaya nywele. Pia kofia inajenga kujiamini, hii inalingana na mtindo wa kofia ambayo unayoivaa. Kofia lakini sipendi kuvaa sana. Kwa vile si kila mahali kofia inafaa. Kwa vile kwa mukhtasari wa.

Umengoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Kwa kawaida mi nangoja barua pepe mara mbili ama tano kwa siku. Mara ya kwanza ni asubuhi ambapo naangalia kama kuna ujumbe mpya umeingia kwenye barua pepe. Naangalia mchana kufuatilia au kujibu ujumbe uliotumwa. Naangalia pio jioni kuhakikisha hakuna lililosalia muhimu. Lakini kama kuna kazi muhimu au dharura naangalia mara nyingi zaidi. Lengo ni kubaki taarifa bila kujichosha.

Zoezi nililolijenga ama kulizoea ni kutembea kwa kasi. Nalipenda kwa sababu ni rahisi kufanya bila vifaa maalum na kwa hivyo huhitaji kulipia jimu. Pia husaidia afya ya moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Zoezi la kutembea pia linafaa kwa watu wa rika zote kwa vile wazee, watoto na vijana waweza kufanya kwa urahisi. Pia naweza kulifanya kila siku hata kwa muda mfupi. Mbali na hilo kunyoosha mwili ni zoezi nililolifanya kwa sehemu ya ratiba yangu.

Ninaweka nenosiri salama kwa kufuatia njia mingi. Ya kwanza, natumia nenosiri refu na ngumu linalokuwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama. Pili, kutotumia nenosiri moja kila mahali. Kila akauti iwe na nenosiri lake. Tatu, kuepuka taarifa binafsi. Situmi jina tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu. Na, kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Hasaa kwa akauti muhimu kama barua pepe na benki. Tatu kutumia uthibitisho wa hatua mbili. Hata mtu akijua nenosiri hawezi kuingia bila kuthibiti wa zaidi. Sita kutoandika nenosiri waziwazi. Hili linasaidia kwa karatasi usimu rahisi kufikiwa. Saba kutumia password manager ikiwezekana. Huhifadhi na kutengeneza manenosiri. Salama.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia hizi. Ya kwanza, mimi huwa tayari kusikiliza. Kusikiliza fikira zao zilio mbali kidogo na ninasikiza wanachosema kwa umakini. Pili, usikilizaji bila kuingilia. Huwa sikatizi mtu anapotoa maoni kwa vile hauna uhakika au haukubaliani. Namba tatu, mimi huuliza maswali ya kufafanua kwa mfano unaonaje hivyo naweza kuboresha vipi hii inaonyesha nathamini maoni yao namba nne natambua tofauti kati ya maoni ya kujenga na yasiyo ya kujenga. Nachukua yale ya kujenga na yenye faida nayaacha yale ambayo hayana manufaa namba tano sichukulii kibinafsi kwa vile maoni yanuhusu kazi au tabia, siyo mimi kama mtu. Fikira kabla kujibu, mimi hufikiri kabla kumjibu mtu ili kujali hisia zake.

Nani aliyekufundisha jambo muhimu? Kwangu mimi, watu ni wengi ambao wamenifunza jambo muhimu. Ya kwanza ni walimu walionifundisha, misingi, na maarifa na nidhamu ya kujifunza. Ya pili, marafiki na watu wazima walinifundisha kujali wengine, kusikiliza na kushirikiana vizuri. Jambo muhimu nililojifunza ni kusikiliza, kuchambua, kisha, kuchukua hatua. Si kila maoni au taarifa inafaa kuchukuliwa bila kufikiria.

Bila shaka niliwahi kusafiri kwa ndege, kusafiri kwa ndege, kuna njia tofauti ambazo unafuata, ya kwanza unapanga safari. Hapa ni pale unapochagua tarehe ndege na tiketi ambayo unatumia, tiketi mingi, nilikatia tiketi pale mtandaoni. Mahala nilipewa boarding pass na kupewa taarifa ya kuingia uwanja wa ndege, nilipofika uwanja wa ndege, nilifika uwanja wa ndege maasa mbili ama tatu badala ndege kuondoka. Nilipitia kuchunguza bagi za usalama. Tatu nilipakia mizigo. Pale ambapo mizigo mikubwa ilipakiwa kwenye ndege za kusafiri ama sehemu ya mizigo.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa vile kufanya kazi na wengine kuna umuhimu mkubwa sana. Ya kwanza ni kubadilishana mawazo na ujuzi kwa vile watu uleta mitazamo tofauti inayosaidia kupata suluhisho bora. Ya pili kazi ufanyika haraka na kwa ufanisi kwa vile majukumu yakigawanywa mzigo hupungua na matokeo upatikana mapema. Ya tatu ni hujenga umoja na mshikamano. Ninapofanya kazi na wengine kunaimarisha mahusiano na kuleta amani. Ya nne, ujifunza nidhamu na kuheshimiana. Kwa vile, unasikiliza wengine, wanavyoongea, unawavumilia na kuwaeshimu, ukiyaheshimu maoni yao. Ya tano, ni ukuza vipaji na uwezo. Kwa vile, kila mtu hutumia kipaji chake, hivyo matokeo uwa bora zaidi. Ya sita, ni huongeza motisha na uwajibikaji. Kufanya kazi kwa timu, huongeza morali na kuwafanya watu kuwajibika. Hali kadhalika, napenda kufanya kazi pekee yangu wakati ambao sitaki kusumbuliwa.

Ninapoanza kazi, kuna mambo muhimu nafaa na kwanza kabisa, naelewa majukumu yangu. Ninasoma au kuuliza, nifahamu kazi ninayotakiwa kufanya na matarajio ya mwajiri. Ya pili, ni kupanga siku. Ninaweka viumbele na ratiba kazi za siku. Ya tatu, kuandaa mazingira ya kazi. Nafungua vifaa ninavyohitaji kama kompyuta, vitabu au zana za kazi, ya nne kukagua maelekezo au taarifa ninatizama barua pepe, maagizo au taarifa muhimu za kazi, ya tano, kuanza na kazi muhimu zaidi. Naanza na kazi zenye muhimu au muda mfupi wa kukamilisha sita, ni kujithamini haraka, nahakikisha niko tayari kimwili na kiakili kufanya kazi kwa ufadisi nikianza kazi nina utaratibu mkuu.

Kabla ya kulala, mimi ya kwanza usali au kutafakari. Natuliza akili na kuleta amani. Pili, napunguza matumizi ya simu ama televisheni. Angalau dakika thelathini kabla ya kulala. Tatu, napanga kesho. Naandika mambo machache ambayo nitafanya siku utakayofuata. Nne, nasoma kidogo. Kama vile nasoma kitabu, biblia a makala mafupi. Tano, kujisafisha naoga au nanawa ili nijisikie nikiwa fresh. Sita, mimi hunywa kitu cha joto kama vile maji ya ugavugavu au maziwa. Saba, mimi ushukuru fikiria mambo mazuri ni yaliotukea siku hiyo na nashukuru. Nane, mimi ulala mapema kwa muda ule ule, ujenga ratiba mzuri ya usingizi.

Kabla ya wasilisho najiisi mwenye wasiwasi kidogo, hasa kabla kuwanza dikiwaza na takosea au la. Ya pili ni kujiamini ikiwa nimejiandaa vizuri ama ninaelewa muada. Ya tatu msisimuko kwa sababu ni nanafasi ya kushiriki maarifa yangu. Ni naamani pia nahisi amani kwa vile uwasilisho unapoendelea na mambo ya naendela vizuri. Ukweli ni huu maandalizi mazuri yanapunguza hofu. Ukijua ulichoandaa na unazungumza kwa uja siri zaidi.